Rangi yangu ya kupendezwa ni blue napenda blue kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na amani pia ni rangi inayoonyesha kujiamini na uwazi na inanifanya nijisikie nikiwa mtulivu hata katika mazingira yenye msongo wa mawazo blue pia ni raisi kuendana na rangi nyingine ndio maana ninapendelea katika mavazi na vitu ninavyotumia kila siku.

Napenda kwenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi. Siendi mara nyingi sana lakini nikipata filamu nzuri au nikiwa na muda wa kupumzika huwa nafurahia kwenda. Kwangu sinema ni njia nzuri ya kujiburudisha kupunguza mawazo na kufurahia muda wa na marafiki au familia.

Mara nyingi, wikendi napenda kupumzika na kupanga mambo yangu. Huw natumia muda nyumbani nikitazama filamu, kusikiliza muziki au kusoma. Pia wakati mwingine, hutaka kukutana na marafiki au kufanya matembezi kidogo ili kubadilisha mazingira. Wikendi hunisaidia kujiondoa msongo wa wiki na kujianda kwa wiki inayofuata.

Kila asubuhi ninapoamka huanza kwa kujiandaa taratibu. Huwa naosha uso napiga mswaki kisha nafanya maandalizi ya siku kama kupanga kazi au majukumu yangu. Baada ya hapo hupata kifungua kinywa, chepesi au chai. Halafu najiandaa kuanza shughuli za siku nikiwa na mawazo yaliyopangika.

Ninapenda mkate wa ngano. Naupenda kwa sababu una ladha nzuri na hunishibisha zaidi. Pia ninaona ni mzuri kiafya. Ukilinganisha na mkate mweupe na nirahisi kuula na chai siagi au mayai hasa asubui.

Wakati wa wasiwasi, hujaribu kutulia kwanza, kwa kuvuta pumzi ndefu na kutoa taratibu. Pia, huchukua muda mfupi, kujitenga na kinachonisumbua, kama kusikiliza muziki au kutembea kidogo. Nikihisi bado wasiwasi, unaendelea hujiandikia mawazo yangu au kuzungumza na mtu ninaye muamini ili kupunguza msongo wa mawazo.

Kitendo kimoja cha wema nilichowahi kufanya ni kumsaidia mtu aliyekuwa na uhitaji. Siku moja nilikutana na mtu ya aliyekuwa akihitaji msaada wa haraka. Nikachukua muda wangu kumsikiliza na kumpa msaada nilioweza. Iwe ni chakula au kumwelekeza mahali pa kupata msaada zaidi. Nilijiskia vizuri kwa sababu hata msaada mdogo unaweza kubadilisha siku ya mtu na kuleta tabasamu.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasikiliza wenzangu kwa makini na kuthamini mawazo yao. Huu ni msingi wa kuuunda mazingira ya kuaminiana. Ambapo, kila mtu anahisi kuhusika. Pia, uchangia kwa kutoa msaada wakati mwingine wanakosa na kushirikiana kwenye majukumu kwa usawa. Mara nyingine huanzisha mazungumzo au mikutano midogo ili kuhakikisha kila mtu anakuwa sehemu ya maamuzi na malengo ya timu.

Ndiyo nagawanya taka zangu kadri ya aina yake kwa mfano napanga plastiki karatasi na taka zinazoweza kuoza kwenye makundi tofauti. Hii husaidia kupunguza uchafu na kufanya urudishaji tena uwe rahisi. Pia ninaona ni njia nzuri ya kulinda mazingira na kuhakikisha kila kitu kinachoweza kutumika tena kinatumika. Badala ya kutupwa ovyo.

Nina kipawa cha kufikiri kwa haraka na kutatua matatizo. Napenda kuchambua changamoto mbali mbali na kupata suluhisho linalofaa haraka. Iwe ni tatizo la kazi au la kila siku. Pia nina uwezo wa kujifunza haraka na kutumia maarifa mapya katika hali halisi. Jambo linalonifanya niwe msaada katika timu na katika kushughulikia changamoto zinazo. Zisizotarajiwa.

Ndiyo, napenda kupika. Kupika hunipa furaha na hunisaidia kuwa mbunifu jikoni. Napenda kujaribu mapishi tofauti. Hasa yale rahisi lakini yenye ladha nzuri. Pia kupika hunifanya nijisikie nimejitunza vizuri kwa sababu ninajua ninachokula na ninaweza kuchagua chakula chenye afya.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kusafisha choo. Ingawa ni muhimu kwa usafi. Huwa si jambo linalo nifurahisha kwa sababu linahusisha harufu na uchafu. Na mara nyingi ni kazi inayochukua muda. Hata hivyo najaribu kufanya haraka na kwa uangalifu ili mazingira ya nyumbani yakuwe safi na yenye afya.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushiriki mazungumzo na shuguli za pamoja. Huwa tunakaa pamoja tukizungumza kuhusu siku zetu, tukila chakula cha pamoja au kutazama runinga. Pia wakati mwingine hufanya matembezi au shuguli ndogo ndogo zinazotusaidia kuimarisha mahusiano na kuelewana zaidi kama familia.

Ndiyo, napenda maua kwa sababu yanaongeza uzuri na rangi katika mazingira. Yanaweza pia kuleta hisia za furaha na utulivu. Asa wakati yanapowekwa nyumbani au kuonekana katika bustani. Zaidi ya hayo, maua yananisaidia kuunganisha na asili na hunipa raha ya kuona uzuri wa maumbile.

Nashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kutambua maeneo inayohitaji kuboresha na kufanya jitihada za kujifunza. Kwa mfano, nikigundua nina udhaifu katika eneo fulani. Huwa natafuta mafunzo, ushauri au mwongozo kutoka kwa wenzangu. Pia huweka malengo madogo ya kuboresha hatua kwa hatua na kuzingatia maoni ya wengine ili kuendelea kuwa bora kazini bila kujiona mchovu au kushindwa.

Napendelea viatu vya mchezo kwa sababu ni rahisi kuvaa na vina stahimili muda mrefu. Vinafaa kwa shughuli za kila siku kama kutembea au kufanya kazi nyepesi. Na pia vinatoa faraja na ustadi wa kufuata mtindo. Zaidi ya hayo vinaendana na mavazi mbali mbali. Hivyo hufanya niwe na uhuru na kuchagua mavazi kwa urahisi.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni disemba. Napenda kwa sababu ni mwezi unaojazwa na sherehe likizo na muda wa kuwa na familia na marafiki. Pia ni muda wa kuangalia nyuma na kutathmini mafanikio ya mwaka uliopita. Pamoja na kupanga malengo mapya hali ya hewa pia mara nyingi ni tulivu. Ikinifanya nijisikie utulivu na furaha.

Kwa kawaida hukukaa hadi saa nne au tano usiku huu ni muda unao ni ruhusu kupumzika vya kutosha na kujianda vizuri kwa siku inayofuata mara chache nikiendelea na kazi au nikitazama kitu naweza kukaa kidogo zaidi lakini huwa najitahidi kulala mapema ili kulinda afya na umakini wangu.

Ndiyo nawasiliana na wafanyi kazi wenzangu kila siku kadri inavyo hitajika. Hii inajumuisha kubadilishana mawazo kushirikiana kwenye kazi za pamoja na kusaidiana pale mtu anapo hitaji msaada. Nawasiliana kwa heshima na kwa uwazi. Kuhakikisha kila mmoja anahusiana vizuri na timu inafanya kazi ushirikiano na ufanisi.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuthibiti vizuri wakati wangu na kupanga kila kitu kwa ufanisi mkubwa. Hii ingesaidia kufanya kazi na maisha binafsi kuwa rahisi zaidi kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza tija. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza kwa haraka mambo mapya ili niwe na ujuzi wa kushughulikia changamoto mbali mbali bila stress.

Kwa kuchambua hatua zilizopo na kuona ni wapi kunaweza kufanyiwa marekebisho. Uwa ni pamoja na kutumia teknolojia au zana zinazo rahisisha kazi. Kupanga muda vizuri na kuondoa hatua zisizo na maana. Pia hupokea maoni kutoka kwa wenzangu ili kuboresha utendaji wa timu. Kuhakikisha kazi inafanywo kwa haraka, kwa usahihi na kwa ufanisi zaidi.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi kupata taarifa mpya. Mara moja na kutoka vyanzo tofauti. Pia inaruhusu kuchagua aina ya habari zinazopenda kama vile michezo siasa au teknolojia zaidi ya hayo habari mtandaoni hupatikana popote na wakati wowote na hivyo hunirahisishia kubaki nao. Taarifa za hivi karibuni bila kushindwa na muda.

Ninapotaka kustarehe hujaribu kufanya mambo yanayonipa utulivu na furaha kwa mfano huangalia filamu au vipindi ninavyovipenda, kusikiliza mziki unoridhisha au kufanya matembezi madogo nje. Pia wakati mwingine napenda kusoma kitabu au kukaa na marafiki na familia ili kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma kuangalia video na mafunzo na kufanya mazoezi kwa vitendo. Huwa najifunza vizuri zaidi nikijaribu mwenyewe baada ya kupata maelezo. Pia napenda kuuliza maswali yao kujadiliana na wengine ili kuelewa kwa undani. Njia hii hunisaidia kukumbuka kwa urahisi na kutumia maarifa mapya katika maisha. Ya kila siku.